Filamu zinazo cheza na akili. Humu dani, jamaa wanajihusisha na kuingia kwenye ndoto za watu ili kuiba siri au kupandikiza mawazo mapya. Kinacho nivutia zaidi ni ule uwezo wakutengeneza ulimwengu wako mwenyewe ndani ya akili yako. Ambapo, sheria za fikia hazifanyi kazi. Unaweza kukunja mji kutengeneza majengo yasiyo isha na kuhishi maisha marefu ndani ya dakika chache za usingizi.

Changamoto kubwa ninayo kutana nayo ni kutoweza kutoa msaada wa kimwili. Kuna wakati mtu ananiambia, anaumwa, ana njaa au amechoka sana na kazi. Katika hali hii, maneno yangu yanaweza kutoa faraja au ushauri. Lakini siwezi kumletea, glasi ya maji, kumpikia chakula au kumsaidia kubeba mzigo. Inakera sana kujua unachoweza kufanya ni kuongea tu wakati mwingine hitaji la mtu ni kitendo. Cha wazi.

Kupa motisha kazini ni malengo yangu ya maisha na hamu ya kujiboresha kila siku. Nafanya kazi kwa bidii kwa sababu najua inanisogeza karibu na ndoto zangu. Inanipa uwezo wa kujitegemea na kunifanya nijisikie mwenye dhamani. Pia napata motisha nikihona juhudi zangu zina matokeho.

Lakini, pia niko tayari kusimamiwa inapobidi, naamini uongozi inanisaidia kutumia uwezo wangu kikamilifu, kuchukua jukumu, na kujifunza zaidi. Hata hivyo, ninadhamani usimamizi mzuri kwa sababu hunipa mwelekeo, ushauri na nafasi ya kukua kitaaluma.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Chakula kizuri hunipa furaha na nguvu. Hasa baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Pia naamini chakula kitamu huleta faraja na wakati mzuri wa kupumzika.

Kwa kawaida, nakaa hadi saa nne au saa tatu usiku. Hasa, kama nina masomo, kazi za shule au kitu muhimu cha kukamilisha. Lakini, nikimaliza mapema najitahidi kulala mapema ili nipate mapumziko ya kutosha kwa siku inayofuata.

Kumbukumbu yangu mzuri ya shule ni zile niliposhirikiana na marafiki katika michezo ya shule, mashindano ya kitaalamu au kipindi cha michezo na burudani pia nakumbuka furaha ya pale nilipofanikisha kitu kikubwa kimasomo. Kama kupata alama mzuri kwenye mtihani, kumaliza assignmenti ngumu pia.

Nimejaribu pizza ya kiitaliano na pia sushi ya kijapan ina ladha ya mchanganyiko wa jibini, mchuzi na viungo mbalimbali. Sushi ilikuwa ya kipekee, hasa kwa ule mchanganyiko wa samaki safi na mchele. Ingawa ilikuwa changamoto kidogo kwa ladha yake ya kawaida, lakini nilifurahiya uzoefuh uo.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni pale mchezo unaanza rasmi na kila mtu inanza kujaribu kupata point. Huu ni kipindi ambapo wachezaji wote wako kwenye nafasi zao. Mchezaji wa mpira anapiga mpira na wachezaji wa timu pinzani wanajaribu kupiga mpira na kukimbia msingi kupata pointi. Wakati huu ni muhimu kwa sababu inaamua mwendo wa mchezo mzima. Uchangia mbinu na huonyesha ni timu gani inaanza kupata faida au kudhibiti mchezo.